Mimi naezafanya kazi isio ingine kwa kugawanya majukumu nitaeleza wazi majukumu gani ambayo kila mmoja ni rajipu kushiriki ili kufanyikisha lengo la pamoja pia nitaweza kujenga uhusiano mwema kwa kuongea na wenzangu kwa kujumuika katika shughuli za kijamii, kujifunza pamoja na kusaidiana.

Watu wa msungu wa kazi mimi kwanza huchukua muda wa mapumziko ili kutuliza akili na hili litanisaidia nipate nguvu mpya ya kurejea na kurudi kazini pia mimi hupanga ratiba nzuri ili nipange muda wa kukamilisha kazi zote kwa haraka mimi pia hufanya majukumu madogo madogo kwanza ili nizimalize kwa haraka na kisha kufanya majukumu makubwa kubwa badaye pia mimi huchukua muda mapumziko na kulala kidogo ili kutuliza akili.